Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivovihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla kufungua tovuti. NItanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia niliangalia bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri, kununua mtandoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Itajitahadhari.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

Lazima nianadae horodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku. Nitanunua kabichi, karoti na vitungu. Nyama kwa wiki moja. Nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muimu kwa watoto. Nitanunua rundo moja. Matunda kwa watoto, machungwa na maembe hapo sokoni sasa. Je, nina pesa za kutosha? Hebu ni hesabu, labda shilingi elfu kumi zitatosha, Nikenda asubuhi na mapema nitapata vitu vipya na bei nzuri.

Simu yangu inoangeza muda wangu mwingi sana. Naangalia kwa dakika, labda zaidi, naangalia barua pepe, habari na mitandao ya kijamii. Ni tabia mbaya, ninajua. Lazima nipunguze muda huu, nathani saa tatu kila siku ni nyingi sana. Itazima tangazo za toka kwa programu zote. Nitaacha kuangalia usiku kabla kulala. Mwanga wa simu unanikataza kulala vuzuri. Nitaweka simu chumba kingine, nitatumia saa ya kawaida badala saa ya asimu Naomba kuzingatia zaidi ulimwengu wa kweli watu wanaotuzunguka ni muhimu zaidi kuliko wale kwenye simu Nitabadilisha tabia hii.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

Kazi inachukua muda mwingi sana. Narudi nyumbani sana ni jioni watoto tayari wamelala. Nafikiri siwezi kuendelea hivi. Familia wangu wanaitaji muda wangu pia. Wikendi ni nalala tu kwa uchovu. Tunatoka wapi hii. Naomba niongee na meneja kuhusu muda wa kazi. Labda nawezo kumaliza mapema siku mbili kwa wiki. Au kufanya kazi kutoka nyumbani siku moja. Teknoloji ina wezesha kufanya kazi popote. Lazima nipate usawa, kazi ni muhimu lakini familia ni muhimu zaidi. Pesa haitatufaa kama mahusiano yamearibika Nitafanya maamuzi makuu wiki hii.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

Nipike nini leo chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimnunuwa jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda nchuzi wa nazi. Ninaitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, niandae ugali auwali. Nandhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakata vitungu, vidogo vidogo. Na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinacho pikwa kwa upendo na subira uwe kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.